Siku ya kuzaliwa kwangu huwa ni siku yenye furaha tele. Huwa ninawaalika marafiki nyumbani na kuwaandalia vyakula pochopocho. Kisga baadaye, huwa nawawekea ngoma na kusakata wanavyopenda.